Naanza mradi mpya kwa kutulia kwanza kama vile mtu anavyotazama shamba kabla ya kupanda. Kuandika nia yangu si tu malengo ya kazi bali hisia ninazotaka kuleta kama uwazi, heshima au uponyaji. Kisha huanda mazingira, dawati safi, mwenga wa kutosha na vitu vinavyonipa msukumo. Kama picha ya familia au kikombe cha chai.

Mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa njia ya kujitambua na kujifunza kwa maksudi. Kwa mfano niligundua kuwa wakati mwingine huwa naogopa kwamba msaada. Nikihisi kuwa lazima nifanye kila kitu pekee yangu. Lakini sasa nimejifunza kuwa nguvu haiko tu penye kujitegemea. Bali pia katika kushirikiana.

Najikinga na jua kali kwa kuchanganya hekima ya jadi na mbinu za kisasa. Kwanza, mavazi yangu huwa mepesi na ya rangi nyepesi. Kama vile shati la pamba jeupe au kitenge chepesi, yanayoruhusu ngozi kupumua au kuzuia joto. Pia huwa na kofia pana au leso kichwani, hasa nikitembea mchana.